Naam, napiga kura, mimi ni mpiga kura, haswa tu kura huweza kuchagua, kura yangu napea kiongozi mwenye ana madili, mwenye ana malengo ya taifa, anayeweza kufanya mambo mazuri kwenye taifa, ninayo kura yangu, kura yangu ina miaka miwili kwa sasa hivi, nilianza kupiga kura mnamo mwaka wa elfu mbili na inshirini na nne. Kura yangu imekua ni chaguo zuri kwa kiongozi anaye badilisha nchi, naam.